Jee, ungependa kuwa na uwezo mugani. Ningependa sana kuwa na uwezo wakuponya watu na kutatua matatizo yao kwa haraka. Ningetamani sana kuwa na kipawa cha kusaidia watu wapone kimwili na kihisia iliwawe. Watu walio na maumivu, huzuni au changamoto wapate faraja na matumaini. Pia ningependa sana kuwa na uwezo wakutatua matatizo wa busara na hekima ili niweze kusaidia jamii yangu. Pige hatua mbele.

Je? Ni mafunzo yapi yamekusaidia sana kwenye kazi yako. Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni mafunzo ya mawasiliano na usimamizi wa muda. Kupitia mafunzo ya mawasiliano nilijifunza sana jinsi ya kuongea vizuri na wenzangu, kuwasikiliza kwa makini na pia kueleza mawazo yangu kwa uwazi.Yalinisaidia sana kushirikiana na watu tofauti tofauti kazini. Mafunzo ya usimamizi wa muda ya yamenifundisha kupanga kazi zangu vizuri. Kuweka vipao mbele na kuepuka kuchelewa kumaliza majukumu yangu. Kwa kweli, mafunzo haya mawili yamenifanya mimi niwe mfanya kazi bora na mwenye kujiamini zaidi kazini.

Je, unapokeaje maoni kutoka kwa wengine? Ninapokea maoni kutoka kwa wengine kwa mtazamo wa kujifunza na kuboresha. Najaribu sana kusikiliza kwa makini bila kukasirika, hata kama maoni si rahisi kusikia, naona maoni kama fursa ya kuona mambo ya mtazamo, tofauti na kujiboresha kazini na kimaisha.

Je, ni kifaa gani cha teknolojia huwezi kuishi usicho nacho? Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu ya mkononi, simu imenisaidia sana kufanya mambo mengi muhimu kama kuwasiliana na watu ninoawapenda, kufanya kazi, kusoma habari na kujifunza vitu vipya. Pia mimi nimeitumia kupanga ratiba yangu, kutuma barua pepe na hata kupata fedha kupitia huduma za kidijitali.

Jee, wewe ni mtu wa kuamka mapema au kulala usiku. Mimi ni mtu wa kwa muka mapema. Napenda utulivu sana wa asubuhi, hewa ikiwa safi na akili ikiwa wazi. Kuamka mapema, hunipa nafasi ya kupanga siku yangu vizuri na kufanya kazi kwa utulivu kabla ya mambo hajawa mingi. Usiku napendelea sana kulala mapema ili nipate usingizi wa kutosha.

Je, unapenda kusoma au kuandika? Mimi napenda sana kuandika kuliko kusoma. Kuandika imenipa nafasi ya kueleza mawazo yangu, hisia zangu, na ubunifu wangu kwa uhuru. Najisikia vizuri nikitengeneza maneno yangu mwenyewe na kuyapanga ili nifikishe ujumbe vizuri. Ingawa napenda kusoma pia kuandika hunifanya nijisikie nashiriki kitu kutoka ndani yangu kwenda kwa wengine.

Je wafanyaje kazi ya ushirikiano na wengine nafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa mawasiliano mazuri kuwapa heshima na kushirikiana malengo vizuri Kwanza mimi husikiliza mawazo ya wenzangu kwa makini na kuheshimu maoni yao najitaidi sana kueleza mawazo yangu kwa uwazi bila kubeza wengine Pia napenda sana kugawana majukumu kulingana na uwezo wa kila mtu ili kazi ifanyike kwa ufanisi.

Je, wafanya nini wakati wa msongo wa kazi? Wakati wa msongo wa kazi, mimi huchukua hatua kadhaa za kupunguza mkazo huo na kuweka akili utulivu. Kwanza mimi hujaribu kupumzika kwa kuchukua mapumziko madogo, hata ikiwa ni kwa dakika chache tu. Hii imenisaidia sana kuondoa mkazo kidogo na kurudisha nguvu. Pia hujaribu kupanga upya kazi, kuweka vipaumbele na kushughulikia jambo moja kwa wakati baada. Badala ya kufanya mengi kwa pamoja, mara nyingine mimi huzungumza na mtu ninayemuaminia kama rafiki wa mfanyakazi wenzangu ili kupata ushauri na faraja.

Je rangi yako unaipenda sana ni ipi? Rangi yangu ya kuendeshwa ni samawati. Samawati ni rangi yenye utulivu na amani kwangu. Inawakilisha ujasiri na uvumilivu. Inahusiana na jinsi ninavyopendelea kufanya kazi zangu kwa utulivu, kwa umakini na kujitahidi kufanikisha malengo yangu bila haraka au msongo.

Je, umewahi kuenda kwenye tamasha la mziki? Hapana sijwahi kuenda kwenye tamasha la mziki, lakini ningependa sana siku moja kufanya hivyo. Tamasha za mziki zinakuwa na furaha kubwa kama ninavyosikia watu wakisema, watu wakiwa na washikana mikono, wakicheza na kuimba pamoja. Nafikiri ni nafasi nzuri ya kupumzika, kufurahia mziki wa moja kwa moja.

Je, unawakaribisha wafanya kazi wapya vipi? Ninawakaribisha wafanya kazi wapya kwa ukarimu na msaada wakaribu. Mwanzo mimi huwasalimia kwa furaha na kuwapa hisia zakuwa sehemu ya timu. Waelezea kidogo kuhusu mazingira ya kazi, taratibu na mambo muhimu wanaoitaji kujua. Pia huwa tayari kusaidia wakati wowote wanapoitaji msaada au maelezo kuhusu majukumu yao. Nina jitahidi sana kuwa raisishia kuzoea mazi mazingira mapya na kuwa rafiki na wakuwaonyesha kuwa wanaweza kutegemea timu kwa msaada.

Je, ni chakula gani unachopenda zaidi? Chakula ninachopenda zaidi ni nyama ya kuku. Napenda nyama ya kuku kwasababu ni tamu sana, ni yenye afya na inaweza kupikwa kwa njia nyingi tofauti kama kukangwa, kuchemshwa au kuokwa. Pia nyama ya kuku hunipa nguvu na ni rahisi kumegenya. Kwa kawaida napenda kuitumia pamoja na wali au ugali na mara nyingi hufanya chakula kuwa cha kipekee na kufurahisha zaidi. Hii ni moja ya vyakula ambavyo ninavyovipenda sana kwa sababu ni rahisi, hata ladha yake huvutia.

Jee, una kumbukumbu gani ya kutisha? Sijawahi kupata kumbukumbu ya kutisha sana, lakini kuna wakati nilihisi hofu kidogo kidogo. Nilipo kuwa katika mazingira ambayo yalionekana kuwa hatari kidogo. Kumbukumbu kama hizo, hutufundisha kuwa makini zaidi na kutuonyesha tuchukue ya tahadhari katika maisha. Pia zinanitia moyo kuwawezesha kujifunza jinsi ya kukabaliana na hali ngumu na kueka usalama wangu mbele.

Je, unafanya marafiki wapya vipi? Nafanya marafiki wapya kwa kuwa mkarimu, mimi nakua mcheshi na mtu mwenye kusikiliza. Mwanzo mimi hupitia mazungumzo ya kawaida. Kama kujua jina lake, maeneo anayotoka na mambo anayoyapenda mtu huyo. Hii imenisaidia sana kuvunja ukimya na kuanzisha mazungumzo ya kirafiki. Pia hupenda kuonyesha nia ya kusikiliza na kuelewa hisia na mawazo ya mtu mwingine. Ili kuonyesha kuwa ninafikiria na kuheshimu maoni yao Kwa kufanya hivyo marafiki hupata hisia ya kuwa na mtu wa kuaminika na rafiki mwema na hivyo marafiki wapya huanzishwa kwa urahisi na kwa moyo wa furaha.

Jee, wapendelea kunyoa au kuvaa ndevu. Mimi ni wanamke, hivyo siwezi kuvaa ndevu. Hivyo napendelea mtu mwenye amenyoa, kunyoa, inaonyesha mtu anakaa kuwa msafi, na ajisikie vizuri hasa wakati wa msimu wa joto, au wakati anapohitaji ngozi safi na laini. Hivyo naeza toa mwelekezo nikisema, mimi haswa mimi, sina hizo ndevu, Lakini maoni yangu ninapendelea kuona mtu akiwa amenyoa hizo ndevu.

Je nguvu zako ni zipi kazini? Na nguvu zangu kazini ni kuwa mwenye nidhamu, mwenye anajiaminia na mwenye uwezo wa kushirikiana na wengine vizuri. Nidhamu ime nisaidia sana kumaliza wajukumu kwa wakati na kwa ubora wangu. Kujiamini hufanya niwe tayari kuchukua changamoto mpya na kufanya kazi kwa bidii bila hofu. Pia uwezo wa kushirikiana na timu hufanya kazi iwe rahisi sana na yenye mafanikio kwa sababu tunaweza kusaidiana na kubadilishana mawazo kwa njia nzuri. Hizi nguvu zimenifanya niwe mfanya kazi bora na mzuri na mfano mwema katika mazingira yangu ya kazi.

Je, wafanya nini usiku kabla ya kulala? Kabla ya kulala usiku, mimi hujipanga kwa shughuli za kupumzika na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Mara nyingi mimi huondoa mambo yote ya kazi kutoka kichwani kama simu na kompyuta ili niweze kupata utulivu. Baada ya hapo huwa na wakati wa kusoma kidogo au kusikiliza miziki tulivu ili kupunguza msongo wa mawazo. Pia mimi hujaribu kulala mapema ili kuhakikisha kuwa ninapata usingizi wa kutosha kwa ajili ya kuamka mchana nikiwa na nguvu na tayari ya siku mpya. Hii hufanya usiku wangu kuwa na utulivu na kuleta usingizi mzuri na pia kabla sijalala ndio nifunge macho mimi kwanza mimi hupiga dua kwa mwenyezi mungu.

Je, waeza kutueleza unapenda kusimamia au kusimamiwa. Ninapendelea sana kusimamiwa zaidi hasa kazini, kusimamiwa kuna nipa mwelekeo wazi wa kazi na kuakikisha kwamba na jua majukumu yangu vizuri. Hii hufanya niweze kufanya kazi kwa usahihi na kwa ufanisi zaidi. Pia kusimamiwa kumenisaidia sana kujifunza kutoka kwa wale wenye uzoefu zaidi na kuboresha stadi zangu kwa sababu napata maelekeo na msaada muhimu wakati huo. Hata hivyo pia napenda wakati mwingine kutoa maoni yangu na kushiriki katika maamuzi lakini kwa ujumla mimi kusimamiwa kufanya kazi inafanya iwe raisi kwangu na inye mafanikio zaidi.

Waweza kueleza ni ipi unayopenda baina ya kupaka rangi na kuchora. Ninapenda zaidi kupaka rangi, kupaka rangi hunifurahisha sana kwa sababu ni njia nzuri kwaangu na ya kuonyesha ubunifu. Na hufanya kitu kinaonekana kizuri, pia kupaka rangi kumeniwezesha kusaidia kubadilisha mazingira. Imefanya nyumba au chumba chenye mimi napenda kuwa na mvutio zaidi. Ingawa kuchora pia ni nzuri, kupaka rangi ni jambo la moja kwa moja na mimi ulinifanya nijisikie nimejitengeneza kitu kizuri ambacho kinonekana kwa urahisi. Hii ni sababu kwa nini napendelea kupaka rangi zaidi.

Je waweza kuelezea kuhusu mahali unapoishi. Ninaishi katika nyumba ya familia yenye utulivu na mazingira. Mazuri nyumbani ni ya kawaida, si kubwa sana lakini ni safi na yenye mwanga mzuri ndani. Mta wangu una majirani wema, mazingira ni salama, jambo ambalo hunifanya nijisikie mimi ninafuraha na amani kila siku. Nilihamia hapa miaka michache, iliopita na tangu wakati huo. Nimejifunza sana mengi kuhusu maisha ya kijamii na kushirikiana na watu wa jirani ninapenda sana mahali hapa kwa sababu kuna utulivu na pia kuna furaha na pia ni rahisi sana kupata huduma muhimu kama shule, maduka na huduma za kiafya Halih. Hii imenifanya niwe na amani ya akili na kuweza kufanya kazi zangu vizuri bila tatizo lolote.

Je, waweza kueleza ama unapenda kupanda milima. Hapana, sipendi kupanda milima. Kupanda milima ni shugli ngumu sana. Na inataji uwe na nguvu nyingi sana ya kimwili. Pamoja na uvu milivu mkubwa. Mimi hua napendelea shugli zisizo na changamoto kubwa za mwili. Hasazi ile zinazoweza kufanya kwa uraisi zaidi. Ingawa kupanda milima kunaweza kuwa na faida nyingi. Kama mazoezi ya kuona mandhari nzuri. Mimi binafsi sipendi kupanda milima. Kwa sababu ni kazi ngumu sana na mara nyingi huwa na uchovu na ninapendelea kuwa mahali pa utulivu na faraja.

Je, unapenda kutumia muda na familia yako vipi? Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia tofauti tofauti. Ambazo hufanya sisi kuwa pamoja na kufurahia kila wakati. Mara nyingi, tunapanga mikutano ya pamoja ambapo tunakula vyakula pamoja. Tunazungumza kuhusu maisha, ushirikiano wa mawazo mbalimbali. Na pia tunasaidiana kuimarisha uhusiano wetu na kuelewana zaidi. Pia napenda sana kufanya shughuli za kawaida kama kutazama filamu pamoja kuenda matembezi na hata kucheza michezo midogo midogo nyumbani muda huu wa familia hunifanya nijisikie mimi nikiwa na furaha na upendo. Pia imenipa nguvu ya kuendelea na maisha ya kila siku.

Je, unapenda upepo au AC? Mimi ninapendelea upepo zaidi kuliko kutumia AC. Upepo wa asili hufanya nijisikie mimi nikiwa freshi na kuna hisia nzuri ya kuwa na maumbile kwa mazingira, kupata upepo kutoka dirishani au kuwa nje. Hufanya mtu apate nguvu na furaha zaidi hasaa wakati wa siku za joto. Ingawa AC ni nzuri kwa kutoa baridi haraka na kufanya mazingira kuwa tulivu, napendelea hali asili ya upepo. Kwa sababu haina madhara, ni bure na hii ndiyo sababu mimi napendelea upepo kuliko AC.

Je, unasoma gazeti? Ndiyo, napenda kusoma gazeti mara kwa mara. Kusoma gazeti imenifungwa macho zaidi na kuhusu mama yanayotokea duniani hasa habari za ndani nazikimataifa. Hii inanisaidia sana kuwa na taarifa za kisasa na kuelewa matokeo mbalimbali yanaogusa maisha yetu. Pia napenda kusoma sehemu za michezo, burudani na makala za elimu ili kuongeza ujuzi na kufarahia muda wangu wa kusoma. Kusoma gazeti ni tabia nzuri sana ambayo hufanya niwe na akili timamu au kueza kuchangia mazungumzo na watu wengine.

Je umewahi kufanya yoga, hapana sijawahi kuifanya yoga, ingawa yoga ni mazoezi mazuri sana. Nimeona ikisaidia watu kwenye miili yao na akili, mimi bado sijapata fursa ya kujaribu yoga binafsi. Ninaweza kusema ni jambo ambalo, ningependa sana kujifunza siku moja au siku za usoni kwa sababu si kweli kabisa, ningependa kuona faida zake, haswa kwa afya yangu.

Jee, wafua nguo marangapi kwa wiki? Napenda kufua nguo marambili kwa wiki kwa kawaida. Hii imenisaidia sana kuakisha nguo zangu, zina kuwa safi na tayari kwa matumizi bila kuchelewa. Mara nyingine kama nguo zime zimechafuka zaidi na au kuna tukio maalumu, huenda nikafua maratatu kwa wiki. Kupanga kufua nguo marambili kwa wiki, kumenisaidia sana panda kupanga muda wangu vizuri na kuepuka msongomano wa nguo za kusafisha.

Je, wapenda kuyanywa maziwa ndiyo, napenda sana kunywa maziwa Kwa sababu ni chanzo kizuri chana cha proteini na madini muhimu kama kalsiamu ambayo husaidia kufanikisha afya bora ya mifupa na meno Napenda sana kunywa maziwa wakati wakiamshakinywa au kama sehemu ya kutafunio cha mchana Pia maziwa yanaladha nzuri sana na pia hutoa nguvu kwa mwili.

Je, wanunua vitu kwa kutumia simu. Ndiyo, ninanunua vitu kwa kutumia simu yangu. Kupitia simu ni rahisi kununua vitu kama vyakula. Nanunua pia mavazi na hata bidhaa za kila siku kwa kutumia apu. Tofauti, tofauti, mbali mbali za biashara mtandaoni. Hii imenisaidia sana kuokoa muda wangu, pia kununua kwa urahisi bila kwenda madukani moja kwa moja. Pia malipo kwa simu ni salama na yenye haraka sana. Hivyo ninapendelea kutumia simu yangu kwa ajili ya ununuzi wa vitu mbalimbali.

Je, una ndege wakufugwa nyumbani? Hapana, mimi sina ndege yeyote nimefunga nyumbani, ingawa ndege wakufungwa nyumbani. Nimeona na marafiki wangu wakaribu na wamesema ni ndege wazuri sana. Mimi bado sijawahi kuwa na ndege wa aina hiyo, hii ni kwa sababu maisha yangu ni ya shughuli nyingi sana. Nasiwezi kuwahudumia vizuri ndege kama hizo.

Je ni hekima gani umejifunza maishani? Moja wa hekima nimejifunza muhimu maishani ni kwamba uvumilivu ni ufunguo wa mafanikio. Maisha yanatupa changamoto nyingi sanaa lakini ukipitia uvumilivu na subra mtu aweza kushinda matatizo na kufikia malengo yake kwa ustadi mzuri sana. Hii inamaana kwamba si kila kitu kinapatikana haraka mbali ni umuhimu kuwa na moyo wa kusubiri na kufanya kazi kwa bidii bila kukata tamaa.

Je, wapenda kuangalia nyota. Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota juu angani. Na ni mimi nimegundua sana ni jambo nzuri sana hasa wakati wa usiku. Usio mwanga mwingi, kwani nyota hutoa hisia na utulivu nzuri wa asili. Mara nyingi napenda kuangalia anga usiku. Na kufikiria mambo mingi mbalimbali kama ndoto na malengo yangu. Pia naangalia nyota imenipa fursa kupumzisha akili. Nimejisikia mwenye karibu na maumbile ya dunia.

Je waweza kueleza ni nini kinachokupa motisha kazini? Kinachonipa motisha kazini ni kuona mafanikio na maendeleo ninayopata kupitia kazini. Ninapopata matokeo mazuri kama kumaliza kazi kwa haraka na ufanisi kushinda changamoto kubwa. Hilo linanipa hisia za furaha sana na mimi naridhika sana pia nashirikiana na wenzangu. Wenye ari na malengo yanayofanana nami imenipa nguvu ya kuendelea na kutoa bora zaidi Pia kupewa pongezi au kutumbuliwa kwa kazi nzuri hufanya nijisikie mimi ni mtu wa kuthaminiwa sana na hivyo inafanya niongeze motisha yangu kufanya kazi kwa bidii zaidi.

Je, waweza kuelezea kuhusu manzaro kutoka dirishani mwakao. Manzaro kutoka dirishani mwangu ni ya kupendeza sana. Ninapochukua muda wa kutazama nje naona miti inayokuwa vizuri. Majengo ya makazi na biashara. Pamoja na barabara zinazopitishwa magari na watu. Miti hutoa kivuli na rangi nzuri ya kijani. Ambayo hunipa na nijisikia mimi ni mwenye utulivu sana. Mimi hupenda kutazama nje ya hasaa asubuhi na jioni wakati mwanga wa jua unapokuwa mzuri sana na hamwezi kuchoma macho Hali ya nje, hubadilika, kulingana na msimu, mfano msimu wa mvua miti huwa na majani mengi na anga huwa na unyevunyevu Wakati kiangazi kuna jua kali na baadhi ya majani hugandisha Inapokuwa nikitazama nje ya dirisha najisikia mimi ni mwenye amani na furaha Kwani ninapata nafasi ya kupumzisha akili, kuangalia uzuri wa dunia Inayonizunguka mie ni wakati mzuri sana huu mimi binafsi na utumia kufikiria kupata msukumo mpya kwa shughuli zangu za kila siku.

Jee ni mandhari gani nzuri umewahi kuona? Mandhari nzuri niliwahi kuona ni zile za milimani au maeneo ya pwani. Nilipokuwa nikipumzika katika mji wa pwani niliona bahari nzuri yenye maji safi na yenye rangi ya buluu inayo changanikana na anga safi la samawati. Upepo wa baharini ulileta hisia za utulivu kwangu furaha ilio elezeka. Pia nilipokuwa katika milima mandhari ya misitu ya kijani yenye miti mirefu na maporomoko ya maji yalikuwa ya kushangaza sana. Hali ya hewa ya baridi kidogo ilinifanya mazingira yawe mazuri zaidi anga la wazi lilionyesha wingu laini linalopendeza.

Je, unapotaka kustarehe wafanya nini? Nikipenda kustarehe mara nyingi, mimi huchukua muda kidogo, kuondoa msongo wa kazi na maisha ya kila siku. Naanza kwa kupumzika kwa kusikiliza miziki mizuri, kuangalia filamu ninayoipenda sana. Mimi hutuwezesha kupumzika na kuondoa mawazo mingi sana. Pia napenda sana kuenda nje, kutembea kidogo. Ikawa hii inanipa hewa safi, mandhari ya asili, hii hutoa hisia na utulivu. Na pia hunirudishia nguvu zangu Mara nyingine pia mimi huwa napenda kuzungumza na marafiki wa karibu Kwani mazungumzo mazuri Hunitolea furaha na msaada wa kihisia.

Jee, waweza kutueleza kuhusu utaratibu wako wakahawa au chai. Utaratibu wangu wa chai ni jambo la kila siku ambalo lina nipangu vuna furaha. Maranyingi mimi hupendelea kunywa chai ya asili au ya tangawizi. Maranyingi kwani inaladha tamu na hutoa joto mwilini. Kwa kuandaa chai, huanza kwa kuchemsha maji, kisha naongeza majani ya chai, pamoja na tangawizi kidogo na mara nyingine viungo kama mdalasini na karafu ili kuongeza ladha baada ya kuchafuliwa vizuri huipatia asali kidogo kwa urembo wa ladha na penda kunywa chai asubui mara baada ya kuamka au wakati wa mapumziko mchana ili kunisaidia kuamka na kuendelea na shuguli zangu mahali ni napo penda kunywa chai ni kwenye jikoni, sebuleni, mahali ambapo naweza kupumzika na kufurahia kinywaji changu kwa utulivu. Bila chai yangu ya kawaida na hisi kama sija, sikua siku jaanza vizuri, siku yangu haijaanza vizuri na mara nyingine naweza kuhisi uchovu sana au nakosa nguvu hivyo chai nisehemu muhimu sana ya utaratibu wangu wakila siku.

Je, unafanya nini wakati unahitaji msaada kazini? Wakati ninapohitaji msaada kazini, kwanza huwa natambua ni sehemu gani hasa. Ina changamoto ili niweze kueleza vizuri, kile ninachohitaji msaada. Baada ya hapo hua nawasiliana na watu ambao, nina uhakika, wanaweza kunisaidia mimi. Kama ni mjariwa mwenzangu, napenda sana kuwasiliana kwa heshima na kueleza kwa uwazi ili waweze kuelewa hali yangu. Pia mimi hujaribu kujifunza kwa kuuliza maswali na kuomba maelezo zaidi ili niweze kufanya kazi kwa ufanisi.

Je, washerehekea siku kuu vipi? Na sherekea siku kuu kwa njia mbalimbali kulingana na aina ya siku kuu na mazigira yangu. Kwa mfano wakati wa siku kuu kama kirisimasi au mwaka mpya hua napanga kusherehekea pamoja na familia na marafiki. Tutakutana pampoja nyumbani, tunapika vyakula vizuri, mara nyingine tunafanya ibada. Au kutembelea makusudi ya kidini, hii hutoa fulsa ya kuungana na kuonyesha shukrani pamoja na kusherehekea mafanikio na matumaini ya mwaka mpya pia wakati wa siku kuu ya kitaifa kama siku kuu ya uhuru huwa ninashiriki katika matukio ya kitaifa kama vile kuangalia sherehe za taifa kwenye runinga kama usafi, wanta au shughuli za kujitolea kwa jumla siku kuu ni wakati mzuri wa kupumzika sana na inalingana ni siku kuu ipi.

Je, ni nani aliyekufundisha jambo muhimu? Kuna mtu mmoja aliyenifundisha jambo muhimu, ambalo limekuwa na maana sana maishani mwangu, na huyo ni bibi yangu. Bibi yangu aliniambia mara nyingi, kuwa uvumilivu na bidii ni vitu vya msingi sana ambavyo mtu anahitaji kufanikisha malengo yake. Aliniambia pia kwamba hata wakati mambo yanapokuwa magumu, siwezi kukata tamaa. Bali ni lazima niendelee kujitahidi sana, na kuamini katika uwezo wangu. Kumbuka maneno yake yalinifanya nipewe moyo wakati wa changamoto na kunisaidia kujifunza kuwa na subira na kushiriki malengo yangu kwa moyo wote.

Je, ni mafanikio gani ya binafsi unayothamini kazini? Mafanikio ya binafsi ninayothamini kazini ni uwezo wa kukamilisha majukumu yangu kwa wakati na kwa ubora mzuri sana. Kwa mfano mara nyingi najitahidi kuhakikisha kazi zangu, zinakamilika bila kasoro. Na kwa haraka iwezekanavyo, hii imenisaidia sana kupata heshima na kuaminika na wenzangu pamoja na viongozi wangu. Pia nimejifunza sana jinsi ya kushirikiana vizuri na timu yangu, hivyo kufanya kazi kwa ushirikiano na kuleta matokeo chanya kazini. Mafaniki haya yamenifanya mimi nijihisi mwenye thamani na kuleta furaha na motisha zaidi kuendelea kufanya kazi vizuri. Na thameni sana pia uwezo wangu wa kukabiliana na changamoto kazini bila kukata tamaa. Kwani hili ni jambo nzuri na limenifanya niwe na msimamo thabiti katika kazi zangu.

Je, wapendelea viatu gani? Napendelea viatu vya starehe sana kama mfano wa casual, yaani viatu vya spoti kwa sababu havileti usumbufu wakati wa kutembea au wakati unasimama kwa mda mrefu kazini. Pia napenda viatu vyenye rangi nzuri lakini si zisizo kuwa za kupendeza au zinametameta sana. Ili ziweze kuambatana na nguo nilizovaa. Viatu vinapaswa kuwa vya ubora mzuri sana ili visiharibu miguu au kusababisha maumivu.

Jee eleza kuhusu wakati mkuu wa mpira wa besiboli. Wakati mkuu wa mpira wa besiboli niliouona ulikuwa wa mchujo na wa mshindo sana. Ambapo timu ya Boston Red Sox na New York Newarkens zilikuwa zikikabiliana. Ni mchezo uliojaa mashindano makali na mbio za kipekee kati ya wachezaji. Ambapo kila timu ilijitahidi sana. Kuonyesha uwezo wao mkubwa Nilikumbuka mkwaju mmoja wa ajabu uliofanywa na mchezaji wa Boston Red Sox ambao walipiga home run Wakati wa dakika za mwisho za mchezo Jambo liloibua shangwe kubwa kwa mshabiki wake Nilihisi msisimuko mwingi na furaha kubwa wakati huo Kwani ilikuwa ni historia nzuri ya mchezo na ilikuwa vigumu kutabiri mshindi hadi mwisho kabisa Nikitizama nyuma ninaona kwamba wakati huo ulikuwa ni mfano mzuri wa mshikamano, ujasiri na upendo kwa wachezaji kwa mchezo huo. Na unanikumbusha sana jinsi mchezo inavyoweza kuleta watu pamoja kwa furaha na mshikamano.

Je, umewahi kushiriki mashindano yoyote? Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano kadhaa katika maisha yangu kwa mfano nilishiriki sana mashindano ya kujibu maswali shuleni ambayo yalihusisha wanafunzi kutoka madarasa mbali mbali. Mashindano haya yalikuwa ya kufurahisha sana na yalinisaidia kukuza ujuzi wangu sana na kuwasiliano na kufikiri haraka. Pia nilihudhuria mashindano ya michezo kama vile mpira wa miguu na mbio za mbio za kilomita kadhaa shuleni. Mashindano haya yalileta changamoto lakini pia ya yalinifanya. Nijifunze kuhusu kujituma na kushirikiana na wengine kwa ajili ya kufanikisha malengo.

Jee, unapenda kupiga chombo cha muziki? La hasha, sikuwai kupiga chombo cha muziki, hingawa sipigi chombo chochote, sasa hivi. Napenda sana kusikiliza miziki, kushuhudia watu wakipiga vyombo hivyo, kama gitaa, ngoma, au piano. Muziki nisehemu nzuri sana katika maisha angu. Kwa sababu imetoa furaha na imenifanya mimi nitulie, wakati hata nasombwa na msongo wa mawazo. Watu ambao wanapiga chombo cha mziki wana vipaji vya kipekee Lakini siku moja ningependa sana kujaribu.

Je, wapenda chakula chenye mafuta au kisicho na mafuta. Ninapendelea chakula kisicho na mafuta mengi zaidi. Nini kwa sababu chakula kisicho na mafuta huwa kizuri kwa afya, husababisha mwili kwa mzito kwa kiasi kinachofaa. Imenisaidia sana kuwa na nguvu zaidi na kwa shughuli za kila siku. Pia chakula kisicho na mafuta kinaweza kusaidia sana, kuzuia magonjwa kama vile shinikizo la damu au ugonjwa wa moyo. Hata hivyo siwezi kusema kabisa kuwa sipendi chakula chenye mafuta kwa sababu mara nyingine hupendeza na lina ladha nzuri lakini napendelea kuwa makini na mwenye matumi mwenye matumizi ya kina kwenye mafuta ili kuweka afya nzuri kwangu.

Je, wapenda paka au umbwa. Napenda sana paka kuliko umboa. Paka ni mnyama waliokuwa karibu nami tangu utotoni na napenda jinsi wanavyokuwa huru. Lakini pia wenye upendo wakati wanapotaka. Paka pia ni wanyama wapole sana na waitaj hawahitaji umakini mwingi kama umbwa. Hivyo ni rahisi sana kuwalea hasa kwa watu wasio ishi mji au nyuma ndogo. Napenda sana. Pia tabia za paka kama bila kucheza nao kulinda wadudu wadogo wadogo na jinsi wanavyopenda kupumzika mahali pakiwa na joto. Ingawa umbwa ni mnyama mzuri na mwaminifu na mkarimu. Mimi binafsi. Napenda sana paka.

Jee wafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati? Kukamilisha kazi kwa wakati ni jambu muhimu sana. Kwanza mimi upanga kazi zangu na ratiba yangu mapema asubui au siku iliotangulia. Hii imenisaidia sana kuona ni kazi gani za muhimu zinazo hitajika kukamilika kwa haraka. Na pia ninajitahidi sana kugawanya kazi kubwa kuwa vipande vidogo vidogo. Zinavyoweza kukamilika kwa urahisi na haraka pia. Napunguza usumbufu wakati wa kazi kwa kuweka simu kwenye mood ya kimya au kutoangalia mitandao ya kichamii ili niweze kuzingatia kazi zangu vizuri. Pia mimi huweka muda maalumu wa kupumzika ili nisije nikachoka sana. Na hivyo basi mimi naweza kumaliza kazi zangu kwa makini.

Je ni somo gani ulilolipenda shuleni? Hasa mimi nilipenda somo la kiswahili, ndilo nilipenda zaidi shuleni. Ilinivutia kwa lugha yake ya kiswahili kwa sababu ilikuwa rahisi kuelewa na pia nilipenda jinsi ya kuandika hadithi mashairi, tuliandika hata insha. Walimu wangu walinifundisha sana kwa njia nzuri, hasa kuelewa methali, misemo na matumizi ya lugha sahihi. Nilipenda sana pia kusoma fasihi za kiswahili kama vile hadithi za watu wakiafrika na mashairi ya wazawa Nilihisifuraha sana wakati nilipokuwa nikijifunza kiswahili kwa sababu kilinisaidia sana kuwasiliana na pia niweze kuelewa kiswahili sanifu na kukiongea.

Jee ni kumbukumbu gani nzuri una kutoka ututoni. Kumbukumbu nzuri nilizopata ututoni ni zile zilizoshiriki na marafiki. Wangu haswa wakati tuliokuwa, tukicheza michezo midogo midogo. Sherehe, nilipenda kucheza mpira wa miguu. Hasaa wakati wa likizo na wakati wa wikendi, pia nikikumbuka sherehe za kuzaliwa ambapo. Familia ilikusanyika sana, tulicheka tukala vyakula vitamu kuimba nyimbo za furaha.